Ua zuri lenye harufu nzuri.

Mwezi wa kumi na moja, kabla ya mwezi wa kumi na mbili na baada ya mwezi wa kumi.

Mwezi wa tisa kabla ya mwezi wa kumi na baada ya mwezi wa nane.

Chombo cha usafiri, matairi mawili.

Wasi na kukatisha sehemu.

Kiungo cha mwili utumika kushika vitu.

Sehemu ya kufanyia kazi.

Kiungo cha mwili kilichobeba macho, masikio, pua na mdomo.

Sehemu ya kulala kukaa kupumzika.

Rangi iitwayo manjano.

Namba baada sifuri.

Nguvu kazi, watu wakazi.

Siku baada ya jumapili katika wiki.

Uangalizi kazi.

Mzazi wa kiume wa baba mama.

Utatuaji ukusanyaji taarifa.

Makadirio ya kifedha.

Sogeza ita.

Kinywaji kitokanacho na ngombe na mbuzi.

Kitu cha thamani cha kununulia vitu.

Ndovu wa kike ya kwa hivyo wa palo.

Wakati wa mgogoro, nachokifanya ni kutulia, kusikiliza pande zote mbili, ili neweza kutatua mgogoro vinginevyo. Huwezi kutatua mgogoro kwa kusikiliza pande moja. Sikiza pande zote mbili, mlalamikaji na mlalamikiwa, kisha hapo ndio naweza nikajua. Namna gani ya kushauri au kuwasikiliza wote kwa pamoja.